Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi ishi pasipo ni phone yangu. Kwa ukweli simu imekuwa part ya maisha yangu ya kila siku. Naitumia kucommunicate na watu, kazi, kupata taarifa, kulipa vitu, na ata kujipanga siku yangu. Asubuhi ndio kitu ya kwanza naangalia, na usiku ndio ya mwisho kabla ya kulala. Inanisaidia kusave time, kunifanya niwe organized na kunifanya nijisikie connected kila mahali.